Michakato ya kazi ninaboresha nikiamka asubuhi napanga mambo ambaye nitakayoyafanya kabla ya siku yenyewe ya kazi kufika na la kuongezea mchakato ya kazi huwa naifanya mapema sana naona lile jambo la muhimu ndilo ninaloanzia lile la muhimu la kwanza ndilo ninaloanzia na kufuatia lile la pili la muhimu na hivyo kazi yangu huwa njema na kazi yangu huwa nzuri. Kufuatiana na mpangilio mzuri unavyoboresha uboreshaji huwa mzuri sana kwa sababu kuna vitu ambavyo unafaa kuvifanya kabla uingie kazini moja ujitayarishe kimawazo pili ujitayarishe kihisia pili ujitarishe kutumia nguvu za kimwili na pia ujitayarishe jinsi ambavyo unavyoifanya hiyo kazi kwa utaratibu asante.

Wazazi wangu tuna uhusiano wa urafiki. Mimi na wao huongea kama rafiki kitu cha kwanza. Rafiki wanavyoongea huwa kuna ucheshi ndani, huwa kuna maongezi mazuri, huwa kuna mambo mingi ya kuchangamshana. Pili, kuna uhusiano wa heshima. Mimi na wazazi wangu waheshimiana, wazazi huniheshimu, nami pia huwaheshimu. Hakuna anayetaka kuvuka mipaka yoyote kwa sababu ya kiumri na pia uhusiano mwingine wazazi wangu tunahusiana kama ndugu, wa dhati, wao hunipenda sana, hayo ni mahusiano mazuri, tuna uhusiano kwa upendo, ucheshi na kila vilivyo. Pili. Uhusiano wa kidamu pia tunahusiana. Tunaona kwamba huyu ni mwenzetu na huyu ni mwenzangu na hivyo basi hujenga mambo huwa sawa katikati yetu.

Naam, ninapenda kusoma maoni mitandaoni kwa sababu ninaposoma maoni mimi huwa mwerevu zaidi, hupata akili zaidi ya kiwango nilichokuwa nacho maoni haya, hunisaidia pia kunifanya, kunijenga, kunielimisha, kuniboresha, kunipa fursa ya kujua nisio yajua maoni mtandaoni huwa unapata mtu ana jambo hili, mtu ana wazo hili, mtu anawaza hivi sasa ninapoyasoma maoni hayo mimi huwa ninaelimika, ninapata akili zaidi, ninapata kujielewa, ninapata kujitambua.

Mimi huipanga kazi, kwanzia kazi inayofaa kufanywa wakati huo, inayofaa kufanywa wakati huo ndiyo huanzia. Nakisha isio na haraka mimi huweka kwa masaa mengine kwa sababu mimi ni binadamu, lazima niwe na mpangilio wakati ninayo kazi nyingi. Uipanga vizuri wakati huu cha muhimu kinachofanywa ni hiki ni hiki na hiki na pia huweka rekodi ili kuhakikisha nisichanganye kazi yangu.

Changamoto moja ni kutowahi kazini, mimi haswa wakati wa kazi, huweza kuwa wakati mwingine wa changamoto, wakati mwingine njaa, wakati mwingine kazi nyingi, wakati mwingine kazi huhitaji, kazi kufanywa vizuri na sina huo wakati, mimi huweza kupata wakati ngumu sana.